Mazoezi ambayo napenda kufanya ni kukimbia na vile vile michezo. Mimi hufanya mazoezi haya maratatu kwa wiki. Napenda kuyafanya mazoezi yangu jioni baada kutoka kazini. Mimi huisi vizuri sana baada kufanya mazoezi haya kwa sababu hata mwili wenyewe huwa mwepesi.

Ningependa kufikia kiwango cha juu zaidi katika kazi yangu. Naamini kuwa, tajiriba ambayo nimepata katika viwango tofauti tofauti, itanisaidia kufikia hiki kiwango cha juu. Vile vile, nikifikia hiki kiwango cha juu, nitaweza kupata mshahara wa kutosha, na nitaweza kukua mtu wa kuheshimika katika jamii.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni kufanya kazi kwa bidii na kuiheshimu kazi yako. Naamini kuwa kufanya kazi kwa bidii inaweza kusaidia sana katika mazingira yako ya kazi. Kwa mfano unaweza pandisha kutoka gredi moja hadi gredi nyingine. Nayo itakusaidia sana katika kuongezewa mshara.

Nguo ambazo napenda kuvaa ni rinda. Napenda kufa rinda sana kwa sababu ni nguo ya kupendeza. Vile vile, nguo hii hupatikana kwa bei nafuu. Kwa upande mwingine, nguo hii hunipa ule uhuru wangu wa kuweza kutembea katika viwango mbali mbali.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga ni kuamuka asubui mapema ili kueza kuanza shuguli zangu za siku. Mimi huamuka kitucha kwanza ufanya ni kusali na kumshukuru mungu kwa siku. Baada ya hapo, mimi uanza kazi yangu kama vile kusoma. Baada kusoma, vile vile ninazoe la kunywa maji kila asubui. Nanaamini kwa zoea hili la kunywa maji unisaidia sana kiafya.

Kile kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya nikiwa mtoto, ilikuwa kucheza michezo ya watoto. Kwa mfano nilikuwa naupenda mchezo wa majificho sana. Mchezo huu ulikuwa unanipa burudani nikiona mmoja wetu, anatutafuta pale mahali ambapo tumejificha. Mchezo mwengine ambao nilikuwa napenda, ni kuandamana na wenzangu kuenda ule mto wa karibu kuenda kuogelea.

Nawafahamu majirani zangu sana. Najua kuna ule umuhimu wa kumjua jirani yako. Kwa sababu na amini kuwa kuna ule mshikamano, ushirikiano katika vitu tofauti tofauti. Vile vile naweza pata msiba, wakaja wakanisaidia. Nawapenda majirani wangu sana kwa sababu huwa wananifurahisha wakati mwingine.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kufanya vitu vingi. Kwa mfano, mimi ninauwoga wakuongea mbele ya watu wengi kila mara. Lakini nikiwa pale kazini, mimi huchukua hiyo fursa ya kuongelesha watu mara kwa mara. Iliniweze kuua huo udhaifu ambao nikonao kazini.

Mimi napenda joto sana naamini kuwa wakati wa joto huwa nafanya vitu vingi sana. Kwa mfano, mimi huenda kule baharini pamoja na rafiki zangu. Pale kando ya bahari, sisi hupunga hewa safi. Wakati mwingine, mimi huenda na rafiki zangu kukwea mlima naamini kuwa kukuwa mlima hutupa mazoezi tosha.

Mahali pakihistoria ambapo ningependa kutembelea ni kang'o kajaramogi mahali hapa mpinzani wetu hapa kenya alieitwa raila alizikuwa hapa pamoja na baba yake ningependa sana kufika mahali hapa ili niweze kujifunza na kuona vile vitu ambavyo baba ya raila alikuwa anavitumia.

Mahali pazuri ambapo nimewahi safiri ni mji wa kisumu upande wa ziwa la Victoria. Nilienda hapa ningali mtoto pamoja na baba yangu. Nilifurahia sana kupunga hewa safi kando ya ziwa la Victoria. Mahali hapa pia niliweza kukula samaki mkubwa ambaye alikuwa mtamu sana.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu naamini kuwa teknolojia ina umuhimu mwingi katika maisha yetu. Kwa mfano, inarahisisha maisha, kuboresha mawasiliano na vile vile kuongeza ufanisi wa kazi. Pia naamini kuwa teknolojia mpya inafungua fursa mpya za kiuchumi na kuboresha burudani.

Mimi na shugulikia muda wa mwisho kwa kufanya mambo mengi sana. Kwa mfano, kuoga, kupika na kukula chakula ambacho ni kizuri kwa mwili wangu. Mimi napenda lishe bora sana. Kwa sababu na amini kuwa inanizuia kutokana na magonjwa na vile vile kunipa hisia nzuri. WaKati napofanya mazoezi vile vile inasaidia mwili wangu.

Mimi hunywa majimengi sana kwa siku na naamini kuwa nafikisha litambili ambazo daktari anatuambia tunywe kwa siku. Naamini kuwa maji ya nasaidia sana mwili wangu naezasema nina siha nzuri na vile vile ya nasaidia ngozi yangu kuwa nyororo. Mimi hunywa majihaya asubui ma pema ni napoamka na vile vile siku ikiendelea mimi huendelea kunywa maji.